Napendelea android kwa sababu inatoa uhuru mkubwa wa kubadilisha mwonekano na mipangilio kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Inapatikana kwenye simu za bei na viwango tofauti kutoka kampuni kama Samsung na Xiaomi na inaruhusu upakuaji wa program kutoka vianzo mbali mbali. Jambo linaloongeza unyumbufu na ubunifu hata hivyo IOS pia ni bora kwa usalama na udhabiti wake hasa kwa watumiaji wanaopendelea mfumo rahisi na uliyounganishwa vizuri.